Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kutoa elimu ya maarifa na ya kidijitali mara nyingi mimi hujitolea kusaidia watu kuelewa jinsi ya kutumia teknolojia kwa busara na usalama. Ninamini kuwa kushirikisha timu yangu na majirani zangu, maarifa niliyonayo ni namna ya unyenyekevu inayo inua kiwango cha tija kwa wote. Mimi hushiriki katika shughuli za kuhifadhi mazingira. Mara kwa mara mimi hujiunga na makampini za kupanda miti na kusafisha maeneo ya kijani katika mtaa wangu. Napenda kuona upepo wa sili ukivuma kwenye mitaa safi na kushiriki huku kunipa furaha ya kuona mazingira yetu yakibaki kuwa matulivu na enye kuvutia kwa ajili ya picha za mandhari mimi ni muumini wa msaada kwa vitendo iwe ni kuchangia mahitaji muhimu kwa wenye, uhitaji au kusaidia kupanga matukio ya kijamii. Mimi hutoa muda wangu kuchanganua matatizo na kumpa na kupata suluhisho. Hii inanisaidia kujenga mahusiano imara na jamii yangu na kuhishi kwa amani na roho na kila mtu. Mimi hushiriki kupitia sanaa na utamaduni. Mara nyingi mimi hushiriki picha zango za mandhari katika vikundi vya kijamii ili kuonyesha uzuri wa eneo letu. Pia mimi huudhuria matamasha madogo ya muziki wa jazi mtaani kwetu. Jambo linalonisaidia kukuza vipaji vyandani na kuleta utulivu na umoja miongoni mwetu.

Mimi huanza kazi ya ushirikiano kwa kujenga msingi ya uaminifu na uwazi. Ninaamini kuwa ushirikiano bora unatokana na kila mshiriki wa timu kuelewa malengo ya pamoja kwa unyenyekevu mimi kupenda kusikiliza maoni ya wengine kwa umakini kabla ya kutoa uchanganuzi wangu. Ili kuhakikisha kila sauti inadhaminiwa. Mimi hutumia zana za kidijitali kurahisisha mawasiliano kwa kutumia programu ya usimamizi wa mradi. Mimi huakikisha kuwa kila mtu anajua jambo moja kuu analopaswa kuifanya. Hii inapunguza mchanganyiko wa kuongeza tija huku ikitupa nafasi ya kufanya kazi kwa utulivu na amani bila shinikizo lisilo lazima. Mimi hutoa mrejeso wenye kujenga kwa busara badala ya kukosa tu kukosoa tu mimi hupenda kuonyesha masuluhisho yanayoweza kuboresha kazi yangu. Lengo langu ni kuona timu nzima inakuwa na inakuwa na kufikia mafanikio makubwa huku tukijudumisha mazingira ya kazi yenye eshima na kutiana moyo. Mwishowe, mimi hupenda kusherehekea mafanikio madogo pamoja, kazi ya ushirikiano, sio tu kuhusu kukamilisha majukumu bali ni pia kujenga mawasiano ya bina kibinadamu. Tunapokea lengo fulani, tunapofikia lengo fulani. Mimi upenda kuchukua muda mwanana wa kushukuru timu yangu, jambo linalotupa nishati chanya na ari ya kuendelea na miradi inayofuata.